Jambo ambalo ni muhimu zaidi kwangu katika dini ni jambo ambalo ni kuweza kuunganisha waumini wote hasa wale ambao wanashiriki katika dini hiyo na pia kushirikisha wengine ambao waliopo kwenye dini tofauti ni muhimu kuunganisha waumini wote kwa kuwa bali na wengine kuwa wakristo wengine kuwa waislamu ama dini zingine ambazo zilioko duniani cha muhimu ni kujua kuwa wote ni binadamu na wote tunafaa kupendana ili kuendelea kuishi kwa amani na upendo na umoja bila kubagua Kwa hiyo dini yoyote haifai kubagua mtu anatoka wapi ama kile ambacho anakiamini cha muhimu ni kuwajumuisha wote na kuwapenda na kuwapokea walivyo.

Huwa ninasherehekea siku kuu kwa kujiunga na familia na marafiki ambao walio karibu na mimi na kusherehekea nao Pia hua ninapenda kutembea kwenye mahali pageni ili kujionea mandhari, kujumuika na watu ambao hatujaonana kwa muda mrefu, kutembeleana na kujuliana hali Hilo ni jambo huwa ninaona likiwa muhimu zaidi kwangu kwa kuwa Wakati wa siku kuu ni wakati wa kujumuika na kusherehekea pamoja na wapendwa walioko mbali na walioko karibu. Kwa kawaida huwa tunaona wengine hadi wanasafiri kutoka mbali ili kujumuika na wapendwa wao, familia zao na marafiki na pia kupanga safari ama shughuli za kufurahia na kuungana pamoja hiyo ndiyo mfano wa siku kuu yangu ninavyopenda kuisherehekea.

Sipigi picha mara nyingi hasa kama ni jambo la kuwa mara nyingi kwa siku huwa sipigi picha mara nyingi kwa kawaida huwa ninapenda ku piga picha kidogo ama picha kidogo zaidi mara moja tu ama mbili kwa siku na wakati muingine sipigi picha kabisa Lakini pia kuna lingana ni nini ambacho ni nakipiga picha kama sio mimi kujipiga picha ninaeza piga picha ya mahali ambapo niliko ama vitu mbali mbali ambavyo ningetaka kuvipiga picha na kuhifadhi Lakini kwa kawaida sio jambo la mazoya kwangu kupiga picha kila saa labda maramoja au marambili kwa siku na pia sio kila siku labda wakati ambapo nimetoka nje na nimeona kitu ambacho kimenipendeza basi wakati kama huwo naezasema nimepiga picha nyingi kwa siku moja.

Kitu ambacho ni ngependa kujifunza kipia ni mtindo wakiteknolojia ambao unajulikana kama AI. Ni mtindo mzuri na ambao unaonekana, unamuonekano mzuri na unasaidia sana hasa kwa mambo ya kiteknolojia na ya kila pia unaweza kuitumia kila siku katika mambo yako hasa kama unatumia ama unataka kujua mengi kuhusu mitandao. Ni mtindo mzuri ambao napenda kuutumia ninaweza penda kujifunza hili kujua. Kuutumia pia kufanya mambo mazito na yale ambayo kwa kawaida ningelipa mtu anifunze. Ningependa kujifunza pole pole kwa kuwa ni mfumo mzuri na pia unaweza kusaidia mtu sana hasa katika kufanya mambo yako binafsi na pia hata kujenga. Kipato inaweza kuwa jambo mzuri sana kama ninaweza kujifunza kutumia AI.

Kati ya nyama zote ya mbazo ninazila, nyama ambayo ninaweza sema kuwa naipenda zaidi ni nyama ya samaki. Ingawa sio hati ni kitu ambacho ninapenda kukila kwa mazoea, naweza sema kuwa samaki ni nyama ambayo ninaipenda sana kwa kuwa ni nyepesi, na ni nzuri, hata ukila ya ni tamu, na kutayaharisha kwake akuna kazi nyingi. Linganisha na nyama zingine kama vile kuku au nyama ya ngombe au hata nyama ya ngurue. Nyama ya samaki ninaipenda pia kwa sababu ya manufaa yake. Asa kwa mwili katika mambo ya kiakili na pia kiafia. Huwa inakuza sana na inasaidia kuhimarika kwa afia ya kiakili na pia ya kimwili.

Naam, nimewahi kununuwa tikiti za tukio. Ambazo nilinunua hata sikununua moja nilununua kadhaa kwa sababu nilitaka kuenda tukio na wenzangu, rafiki zangu ambao huwa tunatembea pamoja na pia tungependa kutaka kuenda pamoja kutizama katika tukio hilo. Lilikuwa ni tukio la kimziki ambalo kwa kawaida huwa linatumbuiza sasa vijana kama sisi ni tukio ambalo lilikuwa mzuri zaidi na pia kununua tikiti hizo haikuwa kazi ngumu kama unaweza sema kununua tikiti za mahali kwingine ama Tukio zingine haikuwa ngumu zaidi kama hiyo ya tukio hiyo binafsi ya hiyo siku ambayo tulikuwa tunanunua, tuliweza kufanya haraka, tukaharakisha na pia tukapewa tikiti ambazo zilikuwa mzuri na tukazitumia siku ilipofika ya tukio.

Mchezo ambayo ningependa kujaribu ni mchezo wa chess huwa ninaona kuwa ni mchezo ambayo unasaidia sana katika kufunguka kiakili na kufikiria zaidi ningependa kujaribu mchezo huu kwa kuwa huwa ninaona kama ni mchezo ambayo una uwezo wa kukuza sana uwezo wako kwa kufikiria na kufikiria kwa haraka Kwa hasa wakati ya ambapo hauna chaguo nyingi za kuchagua jinsi ambavyo utafikiria mchezo huwa ninaona ukinisaidia sana ama unaweza kusaidia sana katika matukio kama hayo. Pia mchezo wa chess hua unasaidia sana katika mtu kuweza kusoma fikra za mwenzake na hasa ule ambayo unacheza naena pia wengine naona kama hua unasaidia kumpa mtu uwezo wa kusoma fikra za mtu haraka bila hata ya huyo mtu kuongea ama kufanya kitu.

Kipindi ambacho ninakipenda katika televisioni ni kuona kipindi cha matokeo ama kipindi cha maandishi ya matokeo ambayo yalikuwa yamedokezwa before inayojulikana kwa kiingereza kama documentary vipindi hivyo huwa vinasaidia sana hasa katika kuwa na ujuzi haswa la jambo kama ni kama ni ujuzi wa mambo ya wanyama pori na mbuga kama hata ujuzi wa jambo kama lilotendeka kibinafsi kama zile za zinazojulikana sana kama zile za BBC Fox na zingine kama hizo huwa zina nazipendelea sana kwa sababu ninaweza kujua na kujionea moja kwa moja wakati mambo yanapotendeka pia zile za wanyama pori huwa ninapenda kuzitazama kwa kuwa zinanipatia ujuzi wa mambo ama hali tofauti na tabia za wanyama pori.

Ninafua nguo mara moja kwa wiki kwa kuwa siku nyingine nina kazi ya kufanya kwa hiyo siezi nikafua kila siku lakini naeza kufua mara mbili kama ninatumia mashini ya kufua nguo lakini sio kila siku ninafanya hivyo na pia kunalingana na watu ambao walioko nyumbani kama nipo peke yangu, siwezi nikafua mara nyingi kwa wiki, mara moja imetosha, lakini kama tuko wengi, inabidi kufua mara kama mbili ama tatu kwa wiki moja, ili nguo zisiwe nyingi na pia kama akuna mashini na sina msaidizi wakufua, kazi hizo nazifanya peke yangu kwa hiyo kama kuna watu wengi, inabidi nifue hata mara mbili ama mara tatu kwa wiki moja. Kulingana na wingi wa watu.

Baada siku ndefu, huwa napenda kupumzika kwa njia ya kwanza kabisa nikifika nyumbani, natayarisha chakula cha jioni kulingana na wakati ambapo nitakuwa nimefika nyumbani. Kwanza kabisa ninatayarisha chakula cha jioni na kukiandaa. Wakati ambapo chakula kinaiva, huwa ninaenda ninaoga ninakuwa msafi na pia nabadilisha navaa zangu za kulala Baada hapo narudi jikoni ninaandaa chakula, napakua nakula Baada ya hapo ninapenda kutazama mitandao ama kujionea filamu kidogo kisha ninalala na ninajiandaa kwa siku iliyofuata.

Nimewahi kusafiri katika hoteli moja iliokua nzuri sana ilioko pwani hoteli hiyo ilikuwa na manthari mazuri sana na pia nikiwa huko katika hoteli ni nilweza kujionea manthari na bahari na pia nikaweza kuingia katika bahari kwa kutumia mashua na ilikuwa safari nzuri zaidi kwa sababu mali hapo palikuwa panapendeza kulikuwa na miti na mchanga mweupe bahari na pia fuoni kulikuwa kuna mchanga mweupe kuna upepo mzuri na pia kuna miti mirefu ya minazi nilifurahia sana kuwa hapo ilikuwa safari nzuri naya kusisimua. Pia maali hapo kulikuwa pia na watu tofauti kutoka maali mbali mbali watali na pia wenyeji Pia kulikuwa na chakula kizuri na mambo mazuri na mengi ya kufurahia hasa mambo ya kijami ya pwani.

Mziki ambao ninaupenda ama mziki ambao ninapenda kushiriki ni mziki aina ya classic R&Bs na pia mziki wa reggae, aina ya reggae ni nyimbo ambazo ninapenda sana kuzisikiza na pia kuziimba kwa kuwa nyingi nimejifunza na pia kwa kuwa ninazisikiza kwa muda mbefu, ninajua kuziimba bila matatizo. Mziki ama nyimbo ambazo ni nazipenda sana ama muimbaji ambaye naeza kumsema Hasa kwenye RNB ni mwana mziki kwa jini la Celine Dion huwa ninapenda nyimbo zake sana na pia kuna bendi mbili mmoja inajulikana kama Westlife na ingine inajulikana kama nyingine inajulikana na siwezi kuikumbuka kwa sasa lakini pia kwenye mziki wa reggae nina bendi ninayoipenda moja inajulikana kama UB40 na pia kuna zingine nyingi na wasanii wengi ambao ninawajua huwa hakuna wakati siezi kusikiza mziki isipokuwa wakati ambao ninafanya kazi ama niko kwenye mikutano ya kikazi ama ama kanisani ama hata mikutano muhimu Ninapenda sana kusikiza nyimbo hizo mbili Lakini siezi kusema kuwa sisikizi nyimbo zingine Hata bongo mimi huwa ninasikiza Lakini nyimbo ambayo ninaipenda sana Naeza kusema ni reggae na pia R&Bs na classic music.

Mahali pa kihistoria ambapo ningependa kutembea, ningependa kutembea kwenye mji wa Venice, kwa kuwa ni mji wa kihistoria kutoka kitambo na pia mji wa Roma. Mji hiyo miwili ina historia kuu sana hasaa kwa wanahistoria kama mimi ambao tunapenda kujua mengi yaliyotokea hapo awali. Ningependa kwanza kabisa kuenda kwenye mji wa Venice kwa kuwa nijionee jinsi ambavyo mji huo ulijengwa juu ya maji na ni jinsi ipi ama ni teknolojia ipi wametumia kuwa ati mji huo hadi sasa bado upo na pia huko kwenye mji wa Roma ningependa kuenda kuona mji huo ndiyo nijionee Kumbukumbu nyingi uwanja wa Arena ambao ulikuwa unajulikana kwa ama unafahamika kuwa uwanja mkubwa zaidi wa wanaroma na ulitumika kutoka enzi za kitambo zaidi.

Mboga ambazo ninapenda kukula ni mboga za majani mabichi kutoka shambani, huwa ni mboga mzuri na zinapatikana kwa uraihisi, na pia mboga zenyewe zina faida sana kimwili na kiafya, huwa ninapenda kuzila na vyakula vingine kama vile ugali, chapati na viazi. Ukivichanganya vinatengeneza chakula kizuri ama kitoweo kizuri sana. Ni mboga tamu zinapopikwa vizuri zinaweza kuwa na faida sana kimwili. Pia kuna zile mboga za kienyeji Sijui sana pakuwa sizili lakini watu wanasema pia ni mboga nzuri. Lakini kwangu mimi napenda kula mboga za kawaida za majani za kutoka shambani Huwa ninafurahia kuzila kwa sababu zina, ni tamu na pia zinafaida mzuri kiafya.

Naam, ninavaa miwani kwa sababu macho yangu huwa yana shida zaidi haswa wakati ambapo kuna jua kali ama wakati ambapo natumia computer kwa muda mrefu ama hata simu macho yangu huwa yananitatiza kwa hiyo unapenda kuvaa miwani kwa kuwa kwanza kabisa itanizuia kutokana na miale ya jua na pia itanisaidia ili kuona vizuru kwa kuwa hata sioni mbali vizuri bila usaidizi wa miwani kwa hiyo wakati ambapo navaa huwa inanisaidia kuona vizuri na pia inanizuia kutokana na miale ya jua na pia ile ya kompyuta inayojulikana kama blue light.

Naam ninapenda kuoga kwa maji ya moto Kwa sababu hayana baridi vile na kwanza kabisa Ninaeza kudokeza nyakati mbili ambazo napenda sana kuoga kwa maji ya moto Kwanza kabisa ni jioni Ninapotokea kwenye shughuli zangu za siku hiyo huwa Ninapenda kuoga kwa maji ya moto kwa kuwa huwa inasisimua na inasaidia mwili kupumzika vizuri nyakati za pili ambapo napenda kuoga na maji ya moto ni wakati ambapo kuna baridi, baridi sana na inanibidi nioge Huwa ninapenda kutumia maji ya moto Kwa kuwa yanangarisha na pia yananisaidia kupata joto Ilhali inahifadhi joto ilioko mwilini Kwa hiyo sipotezi joto nyingi na kwa hivyo sipotezi nguvu nyingi ili kuweza kutengeneza joto nyingine mpya ya mwili Kwa hivyo maji ya moto huwa yanasaidia sana katika wakati wa baridi.

Naam huwa ninatumia teknolojia ya sauti Kwa mambo mengi sana kwanza kama unaenda kuangalia kitu ama kuchunguza kitu chochote kwenye google huwa ninapenda kutumia ile inajulikana kama voice ili kuhakikisha Pia ni mzuri kwa sababu wakati ambapo uko mahali kuwezi kuandika kwa vidole unezatumia teknolojia ya sauti Pili kutumia huwa ninapenda kutumia teknolojia ya sauti hasa katika kuandika nakala kubwa ama nakala nyingi ambayo inaitaji mimi kuchukua muda kukaa na kuandika Huwa ninapenda kusoma na inajandika hili inajulikana kama voice typing Huwa inaanisaidia sana kwa kuhinihifadhia muda na pia kuniharakishia.

Naam kwanza kabisa ninapenda mziki wajadi na nina sababu kadhaa ambazo zinafanya nipende mziki wajadi Kwanza kabisa ninapenda mziki wa jadi kwa sababu huwa unahistoria nzito sana kutoka hapo ambayo unaeza kusoma na kujifunza na muziki wajadi kwa kawaida sana ama nyingi za muziki huo nyimbo hizo zilitumika hasa kusomesha vizazi vijavyo pia nyimbo hizo zilitumika ama muziki huo Ulitumika kufunza na kuelimisha jamii katika mambo fulani Pia kuna watu ambao walitumia muziki kama njia ya kujieleza ama kueleza matukio ya livyokuwa ya kiendelea. Kwa hiyo, nyimbo hizo kwa jumla zinafaida sana na pia zina sauti nzuri. Na pia hata vyombo vilivyotumika kutengeneza huo mziki vina historia kubwa.

Hisia zangu hasa kwenye swala la tathmini za kazi, ninaeza sema kabisa kwanza ni nzuri kwa kuwa zinasaidia mfanyikazi kujua vile ambavyo anavyotenda kazi. Kwanza kabisa mfanyikazi anaeza kujua kama anafanya vizuri ama anafanya vibaya na pia huwa zinasaidia saa katika kuelekeza mfanyikazi kwa jambo ambalo anafaa kubadilisha mambo ambayo anafaa kutilia bidii na mambo ambayo anafaa kufanya vivyo hivyo anavyoendelea kufanya Huwa zinasaidia kwa sababu tathmini hizo huwa zinampa mfanyi azi mwelekeo jinsi ambavyo ataendelea kutoka hapo. Pia tathmini ni muhimu kwa mwajiri kwa kuwa pia yeye kwa kutumia tathmini hizo anaeza kujua jinsi utenda kazi unavyoendelea. Kama kampuni yake inafanya vizuri ama inafanya vibaya na nilipi ama ni jambo gani anafaa kubadilisha ili kuhakikisha kuwa mambo yanaendelea vizuri kazini.

Kupanya kazi na timu ya mbali kwanza kabisa inaeza kuwa tatizo kwa kuwa kuna mambo tofauti ama mambo yanayoadhiri, utenda kazi na watu ambao walioko mbali. Kwanza kabisa ni mfumo wakiteknolojia ambao unakuwa shida hasaa kama watu walioko mbali ni watu ambao hawezi kutumia ama kuwa karibu na teknolojia. Na pia mitandao vizuri na pia mitandao ya internet na ingine inayo julikana, inayo saidia katika kuweza kuzungumziana vizuri kwa mbali. Kama hiyo haiwezekani hiyo hilo linaweza kuwa tatizo moja kubwa. Tatizo lingine ni kuwa kama wewe ni mkuu ama ni mtu ambaye alioko juu na wafanyikazi wengine walioko mbali. Neza kuwa ngumu sana kuwapa mala waitha kwa sababu hata wakifuata ama wakose kufuata hautakuwepo na hautajua lipi ambalo linaendelea pia lakini ambavyo tunavyoendelea tu teknolojia inaendelea kuwa mzuri saa hii tunaeza kuwasiliana na watu kutoka mbali kwa njia ya video kwa urahisi na hiyo inarahisisha ni moja wapo wa njia ambazo zinaraisisha utenda kazi na watu wa mbali.

Naam. Ninapenda kupiga chombo cha muziki hasa chombo cha gitaa ni chombo ambacho nimekuwa nikijifunza kwa wakati mrefu na pia ngeJua na pia naweza kukicheza saa hii kwa urahisi ni chombo ambacho kwa mtu ambaye hajui ni kizito lakini kinatoa muziki mzuri na wakupendeza. Kwa hiyo nilijifunza na pindi ambapo nilipo jua kukicheza kikakuwa chombo muhimu na kizuri ambacho kinanisaidia katika kutengeneza muziki wangu.

Ninapokuwa nje ya nyumbani ninapenda kula kwa hoteli ambayo inajulikana kwa kuwa na vyakula vizuri hasa hoteli ambazo zinapika vyakula vya kipwani huwa nimesihisi kuwa ni vyakula vitamu na vyenye ladha ya kupendeza na pia vimepikwa kwa ustadi na kwa kuzingatia kijamii na mila ambayo imekuweko tokea zamani vyakula hivyo na vipenda kwa kuwa ni vitamu na vinaladha mzuri na pia vina manufaa mazuri ya kimwili na nitofauti na yale ama vyakula ambavyo nimezoea kula kila siku nyumbani Kwa hivyo wakati ambapo siko nyumbani Napenda sana kuenda kwenye hoteli ama mahali ambapo kuna pikwa na mtu mwenye asili ya kiswahili ama anayepika vyakula vya kiswahili ama vya kipwani.

Naam ninapenda kucheza ngoma na kwa kucheza ngoma nitaeleza kwa mfano wakua Huwa ninapenda kucheza mziki ama kufurahia na kusikiza au kucheza mziki Wakati ambapo nipo nyumbani Huwa ninapenda kuimba na pia kusakata kwenye ngoma kulingana na hile ambayo zile ambazo ninapenda, hasa ngoma za kiasile, za luga ya kwetu kiasili, huwa ninapenda kuzisikiza sana. Kwa kuwa ni ngoma nzuri na ni ngoma ambayo inapendeza. Kwa hiyo, wakati ambapo niko nyumbani na niko na wakati ama muda wakupumzika, huwa ninapenda kuskiza kwa kuwa ngoma na muziki. Kwa jumla huu zina nisaidia kupunguza kupumzika kiakili na kimawazo na pia kimwili.

Naam ninatoa sadaka na pia michango kwa sababu kwanza kabisa mimi ni mkristo na pia mimi ni mwana jamii nina niko katika jamii niko mmoja wapo wa wanajamii wa mahali ambapo ninaishi Kwa hiyo kutoa michango kwa mambo mbali mbali ya kijamii ni ju jukumu langu kama mmoja wa wanajamii kwa kuwa wakati ambapo nitahitaji pia mimi chango aah wanajamii wenzangu watakuja pamoja na watanitolea Kwa swala la sadaka mimi ni mkristo na katika jamii ya kikristo kikatoliki sadaka ni lazima kutoa kwa kila siku ama kila wakati wa misa na pia ni jambo ambalo nimekuwa nikifanya kutoka utotoni kwa hivo siyo kitu ambacho naeza sema sijawai kukifanya ama huwa sikifanyi.

Napenda kupika kwa sababu kwanza kabisa nina ujuzi wa kupika vyakula tofauti, tofauti, vyakula kuma vile kuku, nyama, samaki, chapati, pilau, mboga. Na vyakula vingine vingi vya kiasili ya kikwetu hapa kwetu Afrika Kwa kuwa nina ujuzi wa kufipika vyakula hivyo huwa ninapenda kufipika na kufifurahia Mimi mwenyewe pamoja na jamii yangu huwa tunapenda kukuja pamoja na kula vyakula hivyo kufifurahia na kusherekea Hili kueneza upendo na pia kujiunganisha pamoja Kwa hiyo kwa swala la kupika mimi napenda kupika vyakula vyote hata chai yata uji na vyakula vingine ambavyo Najua pia huwa ni natafuta nafasi ya kujifunza kupika vyakula vigeni ama vyasili zangine kwa kutizama mitandaoni na pia kwenye youtube.

Naam, mimi kwa kawaida huwa ninapenda kuenda kwa kwenye tamasha za kimziki kwa hivyo kujibu swali imekuwa mimi huwa ninapenda kuenda kwenye ama nimewahi kuenda kwenye tamasha la kimziki. Jambo ambalo hunifurahisha zaidi kwa kuenda kwenye tamasha za muziki Kwanza kabisa nikuwa unaweza kufurahia muziki. Unaweza kufurahia nyimbo, unaweza kuimba na kupiga densi kwa pamoja na rafiki na wapendwa ama mtu ambaye umeenda na yeye Pia unajua kwanza kabisa watu walioko huko ni watu ambao wanafurahia muziki, huwa pamoja nawe kwa hivyo pale ni mahali ambapo mnakutana wapenzi wa muziki ambao ni wengi na mnasherehekea muziki pamoja hata kama hamjuani muziki unawaunganisha na mnafurahia pamoja.

Hapana, sipendi kuvaa vipuli kwa sababu kwanza kabisa hata sina shimo la kipuli kwenye mapua kwa iyo siweze sema ni kitu ambacho ni napenda kukivaa. Hata ingawapo kuna zile ambazo niza kubandika, pia hua sizivai kwa sababu sioni hadia kuzivai na pia ineza kuwa shida kwa sababu mahali pa kazi ama hata shuleni haizi kubaliwa kwa hivyo Hata nikivaa muda hutafika na nitazitoa tu na pia hua sioni zikipendeza asa katika nidhamu ya mahali kwingi hazikubaliki kisheria za shule shule kazini mara nyingi havikubaliki kwa hivyo hua sioni sana sana haja kuzivaa kwa sababu hazina haja yote na pia mapenzi yangu ni kutozivaa kwa jumla.

Na'am, ndiyo, nimewahi kufikiria kwa mara nyingi sana kuanza biashara yangu, hasa kama ni biashara ya ukulima ama biashara nyingine inayohusiana na ukulima, kitu ambacho nimekifikiria kwa muda mrefu Ili kutengeneza mapato hasa wakati ambapo sifanyi kazi ambayo ninaifanya kila siku ya kuajiriwa inaeza kuwa biashara mzuri ambayo inatengeneza pesa za kujikimu na pia kusaidia katika mahitaji ya kinyumbani. Pia nimefikiria kuanzisha biashara ya duka la nguo na viatu naona kama ni biashara ambayo inaweza kuwa na faida mzuri kwa sababu Hasa hapa jijini ambapo watu wanapenda kuvaa na kukaa vizuri ama kuwa na muonekano mzuri inaweza kuwa ni biashara mzuri sana na yenye faida.

Ninapendelea mwanga wa kati kwa sababu kwanza kabisa mwanga wa kati unazuilia macho yangu kuathirika kwa kuwa macho yangu hayawezi kabisa kuvumilia mwanga mkali sana. Na kama ni mwanga wa stima au ni mwanga wa taa ama tochi siwezi kutumia mwanga mkali kwa sababu unaweza kuniathiri macho na baadae nitaumwa na kuhisi uchungu na mara nyingi dawa hazipatikani Kwa hiyo mawaidha ya daktari anasema kuwa jambo muhimu ni kujizuia kutokana na mwanga huo mkali kwa sababu unajizuilia wewe mwenyewe na pia macho yako unayazuia kuathirika na mwamba huu.

Kwanza kabisa mimi sio mtumizi wa plastiki na sijawahi kuzipenda Kwanza kabisa kwa kuwa zina madhara mingi zaidi sana ya kiafya na pia zinaweza kusababisha magonja ya saratani Lakini jambo ambalo linanifanya kuhuzuhia ama kupunguza matumizi ya plastiki ni kutumia vyombo vingine ambavyo ni mbadala wa kutumia plastiki. Vyombo vya mabati au hata vile vya miundo ya mchanga Huwa ninapenda kuvitumia sana, kwanza kabisa kwa sababu haviathiri ladha ya vyakula kama ni kwenye vyombo, na pia. Wakati ambapo unavitumia, huo ni wakati wa kutumia vifaa vya plastiki nyumbani kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo unaweza kuvitumia, na pia faida yake ni ile ile. Ambayo ingeletwa na vitu vya plastiki Pia huwa ninapenda kutumia karatasi ambazo zimeundwa za na zisizo za plastiki kwa kuwa zinasaidia katika kuifadhi mazingira pia.

Timu ya kimichezo ambayo ninaifuata ni timu ya mchezo wa soccer inayojulikana kama Chelsea Ilioko kwenye ligi ya uingereza, ninapenda kuifuatilia timu hiyo kwa kuwa kwanza kabisa mimi nimekuwa shabiki kutoka wakati ambapo nilikuwa mchanga na pia timu hiyo nimekuwa nikifuatilia kwa muda mrefu kwa hivyo ni kitu ambacho ninapendelea kukifanya Pia timu hiyo ya Chelsea ina wachezaji wazuri na pia kuna watu wengi ambaye wanaifuatilia kwa hivyo siko peke yangu kwenye kuifuatilia. Wanacheza mpira vizuri na pia wachezaji wao wanaonekana kutoka sehemu mbali mbali duniani. Na pia wanauhusiano mwema na mashabiki wao, wanafurahia wakati ambapo wanashabikiwa uwanjani, na pia wanacheza vizuri na kukua na matukio mazuri katika mchezo huu.

Ninaanda ripoti za kazi kwanza kabisa kwa kuziandika na kuzidokeza kwenye Computer au tarakilishi huwa ninapenda kuandika ripoti hizo na pia kujua ni nambari ya watu wangapi ambao watakuwepo ama watu ambao wanahitaji Kujulishwa ama kuziona ripoti hizo kisha huwa ninaenda ninatoa photocopy ya ripoti hizo na kusambazia kila mmoja anayehitaji kuziona. Pia huwa ninatuma natuma kwa kutumia barua pepe ni ninatuma zile hiyo ripoti kabla hata haijapigwa chapa na ninahituma kwa watu ambao wanahitaji kuipokea ili wajiandae waisomi kama kutakuwa na mkutano wowote hakuna mtu ambaye hatakuwa anajua kinachoendele.

Naeza sema kwangu binafsi kuwa ninapenda ku siwezi sema ati sisomi magazeti kabisa lakini hua ninapendelea sana habari za mitandaoni kuliko habari za magazeti. Sio kwa kuwa ati habari za magazeti, sio kweli ni kweli lakini Sio kila wakati mtu ambapo anaheza kusoma gazeti ama kuwa karibu na mahali ambapo unaeza nunua gazeti na pia gazeti hizo hizo zinakopi za kielektroniki ambazo unaeza soma kwa kupitia mfumo wa internet Pia kuwepo kwa internet kumefraisisha jinsi ambavyo watu wanapata habari kwa sababu Hata nikiwa njiani ama nikiwa kwenye miondoko na shugli zangu Ninaweza kupata habari moja kwa moja wakati ambapo zinapo nifikia Pindi tu nimeunganisha simu yangu kwenye mtandao Ninaweza kujua kipi kinachoendelea kila saa mahali popote nilipo kwa kutumia mtandao.